Hii ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni waminifu pamoja na kueza kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzangu ambayo tunafanya kazi nawawo. Pia jambo lingine ambayo ni muhimu kazi, ni muhimu sana katika kazi yangu ni kuhakisha kwamba hakuna makosa yametokea.

Siku kuu naisherehekea kwa kujumuika pamoja na familia yangu, pamoja na marafiki wangu. Pia tunapika cha vy kula vitamu vya kusherehekea pamoja na familia yangu na marafiki yangu. Pia hiyo ni siku ya kupumzika na hakuna kuenda kazini.

Ndio napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hili ni jambo ambalo lina nisaidia kuhakikisha kwamba mwili wangu uko na afya nzuri linanisaidia kupunguza uzito wa mwili na ama kupunguza kilogramu zangu pia kutembea kwa miguu kunahakikisha kwamba sitapata magonjwa mbali mbali.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua ni ishara ya urembo, yana rembesha na pia yana leta hewa nzuri na pia harufu nzuri. Kwa hivyo, napenda maua sana kwa sababu yana leta urembo, pahali niko pia yana leta harufu nzuri, maua kama vile ya rosi yana harufu nzuri kwa hivyo yana safisha hewa na pia yana rembesha pahali ambapo niko.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu ni kuwa na hospitali nzuri, barabara nzuri, pia pamoja na usarama. Pia ni viema kwa hakikisha kwamba jamii yetu kuna madiri na kwamba vijana hawatumi madawa ya kulevia. Hili litasaidia katika kuimalisha usarama na kuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa amani na kila mtu anaweza kufanya jambo lolote ambaro angetaka kulifanya bila kuwa na woga ama kuwa na tatizo lorote katika maisha yake.

Nikazi wenzangu tunawasiliana kwa kutumia simu, pia barua pepe, pia tunatumia barua ya kawaida, pia tunatumia ujube mdo.

Napenda kucheza mchezo wa kandanda pia kutazama. Mimi ni shabiki mkubwa wa timu za uingeleza kama vile asenali, timu ya Manchester United, timu ya Manchester City najiangalilia ligi kuu ya uingeleza. Kwa hivo mimi napenda mchezo wa kandanda.

Sana ambayo ninaipenda sana ni sana ya uchoraji, pia mimi ni mchoraji hodali kwa sababu uchoraji diyo taranta yangu, napenda kuchora watu pamoja na viumbe mbali mbali, mimi ni mchoraji hodali kwa hivyo sana ya uchoraji ndiyo ambayo ninaipenda sana.

Napenda kutembea katika pahali ambapo kumetulia, pahali ambapo hakuna kelele mingi, pahali ambapo kuna mandhari ya kupendeza. Kwa hivyo napenda kutembea katika sehemu ambazo, pia ziko na hewa safi, sehemu moja wapo ya hizi ni Karura Forest, pamoja na Nairobi National Park.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia. Vyakula vipia ni njia wamo ya kujua tamaduni za watu mbalimbali. Napenda kujaribu vyakula vya nchi tofauti na pia maeneo tafauti ili niweze kujua pia tamaduni zao vire zinavyio endelea.

Mfanyi biashara bora ambaye ninaye mjua hapa duniani ni Elon Musk. Elon Mask pia anatambulika kwa kuwa mtu tajiri sana katika mwaka huu wa elfu mbili, ishirini na sita(2026). Elon Musk ni mwana biashara mashuhuri ambaye anaendeleza kampuni tofauti kama vile tesla na starring.

Mimi napendelea kitanda kizuri wala si pendelei kitanda kigumu. Kitanda kigumu kinaweza kuumiza mgongo wa mtu kwa hivyo kina madhara ya afya ya mtu. Kwa hivyo mimi napenda kulala katika kitanda kizuri ambacho sio kigumu ili kuhakikisha kwamba afya yangu ni bora wakati wote.

Kampuni hili ni kwa sababu ni kazi ambayo inasaidia mtu kufanya mamuzi ambayo yata leta manufa kwa hile kampuni na pia kwa jamii. Hili inasaidia kuhakikisha kwamba kampuni inaendelea na pia kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kunufaika kutoka kwa hile kampuni.

Ambacho ninakipenda zaidi nikipindi cha shamba shape up ambacho kinaletwa katika channel ya Citizen TV ni kipindi ambacho kinafunza watu ku jinsi ya kufanya ukulima bola Pia kinafunza watu jinsi ya kuhakikisha kwamba ukulima unaofanywa unafaida kwa mkulima mwenyewe.